Je, unapenda kufanya kazi nyumbani, la hasha, sipendi, lakini inanibidi juu, nisipofanya nani atafanya. So, kazi lazima ifanywe ni kuosha nyumba, iwe ni kuosha vyombo, iwe ni kupika. Kazi lazima ifanywe, mtu asipofanya nani atafanya.